Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Kwanza lazima nijue kazi zangu ni gani. Kisha nikisha jua kazi yangu ni gani. Na andika orodha ya yale mambo ambayo ningetaka kuyatimiza. Nikishaandika hiyo orodha, ninaangalia kwa umuhimu. Na pia ni kitu gani yatakikana kufanywa kwa haraka na kwa wakati ufaao. Na pia yahitajika hapo hapo. Nikisha andika hizo orodha, hapo ndiyo ninaweza kujua malengo yale kampuni inahitaji. Kuna yale malengo ya kikampuni, kuna yale malengo yangu ya kibinafsi. Kwa hivo ninaandika na pia kuna yale mambo ambayo tunahitaji kutimiza kama timu. Tunajadiliana, tunagawana kazi. Na pia tunaangalia kwa muda ambao mtu atachukua kuyatimiza, na pia kuna kama kuna yale mambo inanilemea, ninaeza kuuliza musimamizi wangu ama wafanyikazi wengine.

Je. Unapenda kusafiri na ramani au GPS. Ni heri kusafiri na GPS. Kwa vile inampa mtu ama inampa inaonyesha mtu mwongozo ambao unafaa na si rahisi mtu kupotea. Kwa vile ukiieka katika kifaa cha simu ama ukifungua katika simu inaweza kukupa mwongozo unaofaa. Kwa hivyo ni heri mimi na mimi napenda kutumia GPS. Lakini pia wakati ni pia vema mtu kutembea na ramani kwa sababu simu ikiwa pia haina moto. Waweza kupotea kwa hivyo ni vema mtu kujua kutumia ramani. Ili akifika mahali ambapo GPS haiko ramani pia itaweza kufanya ama utaweza kutumia ramani na utaweza kufika pale unavyo pale unapoelekea bila kupotea na pia bila vikwazo vyovyote.

Unashughulikia kazi za dharura vipi. Kazi za dharula nazishugulikia kwa kuandika orotha ya yale mambo ambayo ni muhimu. Nikijua mambo yale ni muhimu kwanza diyo ninatatua kwanza. Tena ninapanga kulingana na muda. Ninatenga nyakati ili niushugulikie yale mambo ni muhimu kwanza. Kisha yale mambo ambayo si muhimu naifanya ikiwa ya mwisho. Lakini yale ni muhimu ninaipa kipa umbele. Na pia kuumpa muda mwingi.

Je unavaa saa, naam napenda kuvaa saa sana kwa vile kama kwa wanaume ni chombo cha urembo lakini pia kwa wanawake pia ni chombo cha urembo na mtu akiwa amevaa anakaa vizuri. Kwa hivyo ninapenda kuvaa.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi. Sherehe mzuri ni yenye iko na marafiki wengi, na watu wengi ambapo, mnaketi, mnasikiliza muziki, wa ama pia mkipiga densi, na pia mkipiga gumzo. Uwe mko watu wengi, wengi, vile mko wengi, ndivo sherehe inakuwa ya furaha. Na pia, pakiwemo vinywaji kadhaa na vyakula kadhaa, sherehe inashika mno.

Unapenda kufanya nini wakati wajua kali? Wakati wajua kali, kwa vile hio, hewa huwa yenye joto sana, ninapenda kuenda kuogelea, kwa vile hakuna mambo mengi mtu anaweza kufanya. Hata kufanya kazi ni tatizo, kwa hivo ninapenda kuogelea, na pia kutulia, kubarizi. Nigiwemo katika majimengi, nivyema pia kuenda kutulia umo, na kubarizi.

Ushauri gani ungepeana kwamba mtu anayeanza kazi? Mtu anayeanza kazi itabidi aweza kutia bidii sana. Na awe mtu mwenye tamaa ya kujua mambo. Kwa vile katika kazi mambo ni mengi, mtu anastahili kuyajua na ama kusoma. Kwa hivyo ni heri mtu awe na umakinifu, na awe na njaa ya kujua na pia kusoma zaidi. Lazma mtu atie bidii na ajitume sana. Atie bidii kuliko hata wafanyikazi wengine. Kwa vile asiweze kubaki nyuma na pia asiwe tatizo ama kikwazo kwa timu.

Unaenda maktabani mara ngapi? Siendi maktabani mara mingi kwa vile naweza kujisomea mwenyewe. Ninatafta vitabu, ninajisomea mwenyewe. Ninaeza tumia tarakilishi ama vitabu. Vyangu vyenyewe, sihitaji kuenda maktabani. Pia vitabu vinaweza kupatikana kwa mitandao kwa hivo ninaweza kuzisoma bila kuenda maktabani.

Hali gani ya hewa unayoipenda. Ninapenda hali ambayo sio joto wala isiyo baridi sana. Kwa vile kukua na baridi ama joto sana inaleta hewa ambayo si nzuri ya mtu kufanya kazi ya mtu inabidi anakaa ameboeka kwa hivo heri hewa ambayo iko mule pale katikati. Kwa hivo mtu asivae manguo mingi pia isiweze kuwa ya kusumbua ama ya kuleta matatizo.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Huwa sijaeka mawazo yangu katika kupokea barua pepe. Kwa vile ninajua ikifika, nitaweza kuipokea kuiona. Kwa hivo nimeeka mawazo yangu ya kwamba ikifika, ndio nitaweza kuitazama ama kuisoma.

Unajifurahisha vipi wakati wafuraha? Ninajifurahisha kwa kutembea ama kwa kupatana na marafiki na kwa kuwa na sherehe pia nawezatumie huo munda kutezama cinema ili niweze kutulia na pia kujifurahisha kwa vile watu wakiwa pamoja inaleta ineleta furaha sana yaku ni njia mzuri ya kujifurahisha.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa vile ni njia ya kujadiliana na pia kuchemsha bongo. Na pia watu wanapo nena ama pia kupashana wanaweza kupatiana mawaidha na ni njia pia ya kuendeleza nchi. Watu wanapo patiana mawazo yao ni rahisi kupata njia tofauti za kufanya biashara na pia kuelimisha wengine na pia nchi kuendelea mbele.

Unaenda hospitali marangapi kwa muaka. Nashukuru mungu ya kwamba sijaweza kuenda hospitali ya wala hua si endi hospitali marakadha kwa vile mungu amenisaidia kuwa na afya njema na pia mungu amenipa hekima ya kwamba chakula ni nachokula inanisaidia kuwa na afya njema. Kwa hivyo sijaweza kutambelea hospitali na ninafikiri mtu akiweza kula vya kula vye ma hataweza kuwa na afya mjema na hataweza kupitikuenda hospitali maramingi. Na nashukuru mungu kwa kunipa hiyo afya na kunifathi.